Kitu kinachofanya nicheke ni michezo ya kuigiza. Michezo ya kuigiza basi ni nini? Michezo ya kuigiza ni michezo ambayo hufanywa katika eneo lililowekwa kando ama lililotengwa ili watu waweze kuburudisha wengine. Michezo hii ni michezo ya sanaa ambayo huchezwa mbele ya watu ili waweze kujiangalilia na waweze kucheka ama kufurahi kwa pomoja. Michezo hii basi ya utani huweza kufanywa na mtu mmoja ama wengi katika ukumbi huo na basi wanaweza kuwachekesha watu kwa mifumo tofauti ama kwa mbinu tofauti. Ambazo labda ni kuigiza ama kuzikariri shairi ambazo zina vichekesho. Basi mtu anapotembelea ukumbi kama huu unaweza kufurahia kwa kuwa mambo yako sambaba. Naam kwa kuwa mtu anaweza kuchekeshwa ama kufurahishwa na waigizaji wale. Kwa maana ni watu ambao wamejitayarisha kabisa kwa kazi kama hii. Ama kwa hafla kama hii ambayo ni ya kuchekesha watu. Basi utani wao ufanya nicheke kabisa na unafanya nisikie moyo umetulia kabisa. Unanipa utulivu wa moyo kiasi kwamba ninaweza kufurahia milele na milele. Yani naweza kufurahia wiki zijazo naweza kufurahia pamoja na marafiki zangu. Ama naweza kucheka pamoja na familia angu. Ama pia watu ambao tuliokuwa tumesafiri pamoja na wao mpaka pale kwenye ukumbi huo ili kuona michezo hiyo ya kuigiza na ili tukaweze kucheka pamoja ama tukaweze kufurahia kwa pamoja.

Rangi ambayo naipenda kabisa kwenye ukuta wangu ni rangi ya samawati. Rangi hii ni ipi? Rangi hii ni rangi ambayo inafanana na rangi ambayo niya mawingu ama na rangi ambayo ni ya mbingu. Rangi hii kwa jina lingine inaitwa rangi ya bolu. Rangi hii ni rangi ambayo hupendeza macho na ambayo hufuraisha macho mtu anapo itazama. Ni rangi ambayo ni safi sana na ni rangi ambayo mtu anapo ipaka kwenye chumba chake basi chumba chake kinaweza kunga"a na kinaweza kukaa vyema sana na kinaweza kukaa kama ni chumba ambacho kimepangwa kwa utaratibu mwafaka. Kwa hivyo rangi hii inapopakwa kwenye chumba chako basi inaibuka ama inaweza kukua na madili ama inaweza kufanya ukaye mtu na ambaye amejibeba kwa kiwango ambacho ni kizuri ama mtu ambaye amejitolea kwa bidii kuweza kufaulu. Kwa maana hiyo ni rangi ama niishara ya kufaulu. Kwa hivyo rangi hii ya samawati ni rangi ambayo huipendeza macho. Ni rangi ambayo huvutia. Ni rangi ambayo inamfumo mzuri. Yani ni rangi liopangwa ikapangika.